Mimi ninapenda mtaa wangu kwa sababu una uzuri wa asili, si wa ubunifu. Hakuna barabara zilizopangwa kwa ukurasa, wala mita iliopakiwa kwa rangi za viwandani. Basi tu watu wanaofanya maisha yao kwa utulivu mama anayepika asubuhi watoto wanapokimbia shambani mzee anayeketi kwenye kiti chake akitazama ulimwengu kama amesoma kila kitu. Ninapenda jinsi kila mtu anajua jina la mwenzake, hata kama hawajawachunga sana. Unapopita wanakuambia habari na wanangoja jibu, si kwa kelele bali kwa upole wa ukweli. Pia ninapenda sauti ya mitaa, ngoma za jioni, kelele za mbuzi, au sauti ya mvua inayonyesha juu ya majumba ya udongo. Hizo si sauti za nyumbani hazipatikani kwenye miji mikubwa. Na bila shaka ninapenda usalama wa pamoja. Ikiwa mtu anahitaji msaada, hawana wasiwasi wa kuomba. Mtu anayepotea njiani hawezi kusimama muda mrefu. Mtu anamwongoza. Mtaa wangu hauna vituo vya benki wala matini ya kisasa. Lakini una jamii ya halisi. Na katika ulimwengu wetu wa haraka, hilo ni taarifa ya dhamani. Kwa ufupi, ninapenda mtaa wangu kwa sababu hauna kujivunia bali una moyo.

Kusubiri kwenye mstari huwa kinanifanya nijiskie kama muda wangu hauna dhamani lakini nimejifunza kufanya kitu tofauti. Badala ya kuchoka au kuhuzunika, ninajaribu kumtazama mtu mwingine. Mara nyingine, ninasikiliza sauti zake aliyemwita alivo mwita rafiki yake, alivyojibu mtoto yake, au jinsi anavyoimba kimya akiwa amesahau kuwa yuko kwenye mstara. Hilo lila nipatia hadithi fupi ya maisha yake na nikijikumbuka kuwa sisi wote tunashida matumaini na muda wetu mwenyewe. Pia nimeanza kusoma kitabu kidogo kinacho nipeperusha akili au kuchora mawazo yangu kwenye karatasi. Hata kama ni mstari wa benki, hospitali au ofisi ya serikali ninafanya kila kitu ili usubiri usiwe muda usio na maana lakini ukweli ni huu kusubiri kunanifunza subira na pia kuna nipa nafasi ya kupumzika bila kujihisi vibaya. Hakuna kazi, hakuna simu, hakuna majukumu, basi tu mimi na wakati kwa hiyo, sasa sijachoka kusubiri, ninasema kwa moyo wangu, hii ni saa moja ya kujifunza kuvumilia na kujali watu wengine. Kwa ufupi, kusubiri kwenye mstari si adhabu kwa wangu tena, bali ni nafasi ya kimya katika ulimwengu wa haraka.

Mimi huwa ninapenda kununua vitu sokoni la mitaa, ambapo watu wanauza kwa mikono yao, sikwa simu wala kwa ukurasa wa mitandaoni. Kuna uzuri wakweli kununua kwa mama anaye kiti chini ya mti, akiuza mboga zake za shambani. Unaweza kuyagusa, kuyasikiliza, hata kuyaahiri pole pole, bila kelele za atuma sasa, au beii na itawangezeka keshu. Pia, ninapenda kuwa na muda wa kuzungumza kidogo. Kama vile hii mboga ni ya leo au unaitaji sana rafiki. Hayo haya fanyi biashara iwe raisi tu. Bali inaundoa uhusiano. Sokoni, hata bei inaeza kushirikiana. Sikwa kushindana, bali kwelewana. Nitakupa shilingi hamsini leo. Kesha nitakuletea maji. Hilo ni biashara ya watu. Sia alguridhimu. Ninajua kuwa kununua mtandaoni ni raisi. Lakini sitapenda kupoteza uzoefu wa kuguza, kusikiliza ama kujisikia sehemu ya jamii. Kwa ufupi, sokoni s inatu nunua chakula, ninanunua utu, amani na isia ya kua mwanadamu.

Mimi sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini si kwa sababu sina hamu, bali ni kwa sababu najua kuwa ndege anahitaji anga, si ghorofa. Nimekuwa nikiona wale wanavyofugwa kwenye kifungo cha chuma, wakitizama nje bila kujua kwamba hawawezi kuruka kama wanavyotaka. Na kila mara ninawasikia, sisikii sauti ya furaha, bali kutafuta uhuru, lakini ninapenda kuwa na uhusiano na ndege halisi. Kama kila asubuhi, kuna wale wanaokimbia juu ya nyumba yangu, wengine wanaimba, wengine wanapiga mabawa pole pole kama wananipatia salamu. Nikiwa kimya, wanakwenda karibu zaidi na kwa muda mfupi, tunakuwa rafiki wa kimya. Mara moja, nilipoteza siku nzima nikisikiliza kundi la tumbili wanavyozungumza kwa lugha yao. Siku ile, nilijisikia sehemu ya ulimwengu bila kusema neno. Kwa hiyo, badala kufuga ndege, ninajitahidi kumpatia mahali salama kwa kupanda miti, kuweka maji kwenye bustani, au kuepuka kelele za usiku. Kwa ufupi, sijafuga ndege, lakini ninafanya kazi yangu ili wale wa asili waweze kufurahia kwa uhuru wao.

Mimi huwa ninashambulia tatizo kazini kwa kuweka moyo wangu kimya kwanza. Hata kama mambo ya naenda haraka. Kwa kweli, nimejifunza kuwa tatizo lote halipaswi kutatuliwa kwa hasira au wasiwasi. Kwa hiyo, ninapo pata shida kama mradi uliofeli, mteja aliesi kasirika au mawasiliano ya liyovunjika, ninasimama kidogo nikisema kwa moyo wangu hili tatizo sia mwisho wa dunia. Kisha, nianze na swali moja tu. Je, nini kinachoweza kufanywa leo, si kuhusu kufanya kila kitu, bali kuhusu kuchukua hatua moja ndogo ambayo inaweza kubadilisha hali. Pia, huwa siogopi kuuliza msahada, sija jaribu kuonekana mwenye kila kitu, na jua ku wa kazi nzuri haifanyiki kwa mtu mmoja. Hivyo, ninawaomba rafiki wa kazi, meneja, au hata mtu wa kawaida kuisoma tatizo na kubunipa maoni. Na muhimu zaidi, huwa sijaribu kumla tatizo kwa uchungu wa moyo. Nikimaliza kazi na siku hiyo na iacha na kumpa akili na fasi ya kupumzika mara nyingine pia suluhisho linali linakuja usiku au asubuhi bila kujitahidi, kwa ufupi ninashambulia tatizo kwa utulivu uaminifu na uwezo wa kusema. Sijui kila kitu, lakini najua hatua moja lilayoweza kuchukua.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni inayo nikumbusha zaidi ni siku tulipo kwenda kwenye sherehe ya harusi ya shangazi yangu. Nilikuwa na umri wa meaka wa mitano tu. Mama alini alivaa kanzu nye upe na kitambaa cha rangi za zambarau. Kitu nilichokiona kama nguo ya malkia. Nilikuwa na furaha sana. Hadi siku lala usiku uliotangulia. Siku hiyo, pamilia yangu ilikuwa pamoja. Babu, shangazi, wazee, watoto wote. Hata wale nilio wa sahau majina. Hakuna masimu, hakuna kelele ya kazi. Bali tu ni watu wanavyo cheza, cheza ngoma. Na kula chakula kilicho pikwa kwa mkono. Kilichofanya kumbu kumbu hii maalum ni tabasamu lakweli watu walicheka bila wasiwasi. Waliondoka kwa wakati bila kuchukua picha. Na kila mtu alijisikia sehemu ya jambo kubwa. Niki kumbuka nilipokimbia na watoto wengine kwa bustani tukicheza vichambali na kisha kurudi kwa sauti na ngoma. Nilikula viazi vya moto vilivyotengeneza kwenye moto wakuni. Na kila ladha bado inanikumbusha amani ya ile siku leo nikikumbuka siku hiyo najiskia upole wa moyo. Si kwa sababu nilikuwa na zawadi bali kwa sababu nilikuwa sehemu ya jamii ha lisi ampapo watu walipendana bila mashar. Kwa ufupi kumbukumbu hiyo haipiti bali inanipa matumaini kuwa maisha mazuri ya naweza kuwa rahisi wakati wapamoja unadhamani na furaha inatoka kwawaminifu.

Mimi ninatumia simu yangu kama zanaa, sisehemu ya maisha yangu. Kila siku nifanyie kazi za kwa takriban saa moja hadi saa moja na nusu. Kwa jili ya barua pepe, mawasiliano ya kazi ama pia kuwasiliana na familia ya mbali. Programu ninazitumia sana ni barua pepe, programu ya kumbu kumbu na google maps. Hasaa ni kitembea mahali sijui. Pia, ninatumia simu kusikiliza podcast fupi za kielimu wakati wa kutembea, lakini hata ilo, ninafanya kwa makini, ili usiku usije nikijikuta nikisikiliza tu sauti za nje, bila kusikiliza moyo wangu. Nikikumbuka simu yangu ya kwanza, ilikuwa ya rangi nye usi, iliopiga tu simu kwa SMS peke yake. Nilipata kwa sherehe ya kuzaliwa na nilikuwa na furaha kubwa nlimuita rafiki yangu mara tano siku ile. Ilikuwa rahisi lakini ilinipa uwezo wa kusaili kuwa siliana kwa mara ya kwanza bila kusubiri. Simu pia ime nisaidia sana. Hasaa wakati wa kuhifadhi taarifa muhimu kupata elimu na kushirikiana kwa haraka. Lakini pia nimejifunza kuwa simu inaweza kuchukua muda zaidi kuliko ili inavyo tupa. Kwa hivyo, nina saa moja kabla ya kulala ni zime simu yangu. Na wakati mzuri wa kuzima, kwa sababu akili yangu inahitaji kimya ili kujiponya. Na kwa kweli, kimya hicho ni ambacho na jikuta tena mimi mwenyewe.

Mimi huwa ninapenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Si kwa sababu sina nguvu, bali kwa sababu ninapenda kujifunza kwa kimya nikicheza nimefurahi lakini mara nyingi ninajihisi ni kama najitahidi sana kufanya kitu kinachopaswa kuwa la furaha. Lakini nikikaa upande wa nje, nikiona watu wanacheza kwa moyo wote. Najisikia sehemu ya furaha yao bila kushiriki kwa mwili. Ninapenda kutazama mchezo wa mpira hasa wa vijana katika mtaa hawana. Hawana viwajibikaji, hawana makocha wala wafuasi. Wanacheza kwa sababu wanapenda mpira na kwa sababu wanajua kuwa kila goli ni hadithi yake. Pia ninapenda kuchungulia watoto wanapochora au kucheza cha baba na cha mama kwenye bustani. Hawana sheria za kucheza bali tu ni uaminifu wa kila siku. Hata michezo ya kisasa kama vile taarabu au ngoma za asili. Ninapenda kuyatulia kwa makini. Kuna ujumbe katika kila haraka ya miguu, kila sauti ya mikono na mimi ninafanya kazi yangu ya kusikiliza. Kwa ufupi, sichezi kwa sababu sina hamu lakini nimechagua kuchungulia, kujifunza na kufurahi kwa utulivu bila kelele wala shida.

Ndiyo, mimi ninapenda kuoga kwa maji ya moto, nakini si kwa sababu nitamu, bali kwa sababu maji iyo yananipa utulivu wa akili. Baada ya siku nzito ya kazi, nikipiga mvuwa ya maji ya moto, najisikia kama shida zote zinatiririka mbali na muli wangu. Upepo unangia, uchovu unaondoka, na mwoyo wangu unapumzika. Hata kama ni dakika tano tu, hilo ndiyo muda wa kujitolea mwenyewe. Nikikumbuka nilipokuwa mdogo, maji ya mto ya likuwa matamu ya jioni, asa wakati wa baridi Mama alisema, moto wa maji unawasha nguvu za kesho, na leo ninaamini hayo. Kila mara ninapopiga mvua hiyo, ninajisikia kuwa nimefunga mkono na amani. Lakini siogopi pia kuwoga kwa maji baridi, asa subui. Inanipa nguvu za haraka kama kipimo cha kwamsha mwili. Lakini usiku basi tu maji ya moto. Kwa ufupi kuaoga kwa maji ya moto siku husu usafi tu. Bali ni sala ya kimia ambapo ninafanya kila kitu kisha ni mwachilie mwili wangu kupumzika.

Zawadi nzuri nilyopokea siku moja haikuwa gali, lakini bado inanikumbusha kwa moja ya zaidi ya dhamani. Ilikuwa kitabu cha hadithi fubi, kilichonunuliwa na rafiki yangu alie niona ni kisoma kila mahali. Hakuna kadi, hakuna paketi kubwa, basi tu kitabu, na kwenye ukuresa wa kwanza aliandika kwa ajili ya ulimwengu wangu wako wa andani. Hilo ilinifanya nijisikia kuwa ananitambua. Si kwa sababu nilikuwa mwenye pesa au umarufu bali kwa sbabu aliona chochote nilicho taka ki moyoni. Mara nyingine, babu alinipa shoka ala kuzima moto. Si kwajili ya kazi, bali kwa sababu alisema. Mtu mwenye shoka hawezi kukosa chakula. Ilikuwa zawadi ya maana, ya utamaduni na pia ya imani ya kwmba nigeweza kujitegemea. Lakini kwa kweli, zawadi nzuri zaidi ni hizo zisizo tengenezwa kwa mkono bali zinazo toka kwa moyo. Kama tabasamu la mtu anaye kupita au neno la matumaini wakati wa shida. Kwa ufupi sijadhamani zawadi kwa thamani yake bali kwa nani alie nipa na kwanini. Na hizo ndizo ni zinazo baki moyo ni hata baada ya miaka.

Mafanikio yangu ya kazini hayajatoka kwenye tuzo wala kwa makurasa ya habari, yamekuja kwa njia ndogo lakini zenye maana. Kuna siku nilipomaliza mradi uliokua umeshindwa mara mbili. Wengine walisema wacha, lakini nilijaribu tena bila kusema sana bila kujivunia basi tu kwa kufanya kazi. Mwisho ukafaulu. Na hata hakuwa bora kwa sababu ya matokeo tu, bali kwa sababu nilijua kuwa nimefanya kila kitu kinichoweza kwa uaminifu. Pia, nimethamini siku nilipomsaidia rafiki wa kazi anayekoma kwa kazi. Hakusema chochote kwa wengine, lakini alinisema bila wewe nisingekuwa nimefanya. Hilo linilifanya nijisikie kuwa kazi yangu haipiti kwa nambari tu, bali inaweza kumhusisha mtu. Na bila shaka, ninadhamini siku zote ambazo ninafanya kazi yangu bila kujidanganya. Hata ikiwa hakuna anaye niona kwa sababu najua kuwa, kila kitu kikubwa kinatokana kwenye mambo madogo yenye dhati. Kwa ufupi, mafanikio yangu si yale yanayopandishwa kwenye ukurasa wa kampuni bali yale yanayonipa amani kwa moyo kila siku. Nikisema, nilifanya nilichoweza na kwa uhalisia.

Ndiyo, mimi ninapenda kupika, lakini si kwa sababu nataka kuwa chef, ni kwa sababu kupika kuna nipatia nguvu na utulivu wa mwili wa akili. Kwa kila jioni, nikichukua sufuria ya na kuanza kupika, najisikia kuwa nimeondoka kwenye kelele za dunia. Hakuna simu, hakuna barua pepe, basi tu sauti ya mafuta yanayo choma, maji ya nayo keuka keuka, na harufu ya vyakula vya asili napenda kuchagua mboga zangu mwenyewe kutoka bustani kuzipasua polepole na kuzitizama bila mapambo mengi. Kupika kwangu si rahisi kujivunia bali kuhusu kuwasilisha upole kwa kila kimoja anaekula. Nikikumbuka mama akipika mapema asubuhi alisema chakula bora haitakiwi kujivunia kina paswa kuwa na uhai. Tangu siku hiyo, nimemheshimu kila chakula kama hadia. Pia kupika kuna nifundisha subira. Huwezi kuchoma ugali kwa haraka. Wala kusaga sukumawiki kwa hasira. Unahitaji moyo uliyo tayari kwa utulivu. Kwa ufupi kupika kwangu si kazi. Bali ni sala za kila siku ambapo ninajenga amani, nguvu na uhusiano kwa kila moja anaye keti mezani.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu nilie muona si kwa sababu anapiga mabao mengi. Bali kwa sababu anacheza na moyo siku utu kwa mikono. Sijui kama anime ameshindana kima taifa. Lakini kila mara ninamuona akicheza katika mtaa wetu. Najisikia kuwa nimepata hadithi. Jina lake ni juma. Mtu wa kawaida anaye fanya kazi ya kuuzia mboga lakini usiku yae ni mfalme uwanja. Anacheza kwa vitu vya kawaida. Viatu ni vilivyo chakaa, kanzu ilio pasuka, lakini macho yake yanajua kila kitu. Wapi ki la rafiki yake atakuwa, lini kupiga pasi na lini kusimama kimia kwa wasubira. Ninakumbuka mchezo moja uliofanyika chini ya taa za barabara. Timu yake ilikuwa imechoka, lakini yeye alitengeneza fursa moja. Pasi harahisi goli la muisho. Hakuna kelele, hakuna kujivunia. Basi tu kwa sababu ni rafiki yake, ni namuona akiwa na ujuzi wa kuangalia zaidi wa mchezo. Kuona watu, anawelewa kwamba mpira wa kikapu si kuhusu ushindi tu. Bali kuhusu kufanya kila moja aweze kucheza kwa furaha. Kwa hivyo, nikimuona akicheza, uwasiwekopi kusema kuwa huu ni mchezaji bora, si kwajili ya rekodi. Bali kwa sababu anacheza kwa waminifu, utulivu na upole wa moyo.

Ndio, ninapenda kutembea kwa mguu kwa sababu kutembea kuna nipatia nafasi ya kusikiliza maisha. Kila asubui hata kama ni dakika ishirini tu huwa ninatembea polepole bila simu bila mp3 basi tu ni mimi na barabara na sauti ya ulimwengu ninasikiliza ndege wanavyoimba watu wanapokwenda kazini upepo unapopika kwa uso wangu. Hilo ni wakati ambapo akili yangu inapumzika kwa moyo wangu unapata nafasi ya kufikiria. Mara nyingine pia ninajisikia chovu akilini. Ninatembea usiku wa kimia bila lengo la kufika mahali. Basi tu kutembea kwa ajili ya kutembea. Na kwa ajabu, mara nyingine suluisho la tatizo langu linakuja kwa njia hiyo bila kujitahidi. Sijapenda gari au bodabora kwa msafara mafupi kwa sababu ninapoteza uzoefu wa kuguza dunia. Harufu ya chai ya asubui rangi ya jua ilipo chomoza tabasamu la mtu anayekupita. Kwa sababu kwa ufupi kutembea kwa miguu kwangu si kazi bali ni salaa la kila siku ambapo ni najifunza kuwa sehemu ya ulemuengu bila haraka. Bila kelele. Basi tu kuwa.

Kama ningeweza kuwa na uwezo wowote, ningependa kuwasikiliza moyo wa watu. Si maneno yao watu, bali hisia zao za kina. Siku nyingine watu wanazungumza lakini wanajificha. Wanasema niko sawa, wakati moyo wao unalia. Ningependa kuwa na uwezo wa kusikiliza hile sauti ya kimia. Na kujua lini mtu anaitaji msaada, hata bila kusema neno. Si kuusu kubadilisha dunia kwa nguvu bali kuhusu kumsaidia mtu moja kwa wakati moja kwa uangalifu wa kweli. Pia ningependa uwezo kufanya watu wapate amani na ya akili kwa sauti moja kwa tabasamu la mama au sauti ya mvua usiku. Kwa sababu mara nyingi, shida si kwa sababu ya mapato bali kwa sababu ya wasiwasi unaushinda moyo. Lakini kwa kweli, sija taka uwezo wa kufanya mambo makubwa, nataka uwezo wa kufanya mambo madogo yaweze kufanya tofauti. Kwa ufupi, ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa bila kusema, kumsaidia bila kujulishwa, na kumpatia mtu raha, ata kwa kimia, ata kama ni kwa kimia tu.

Kama ningempa ushauri mtu anayeanza kazi ningesema usijitahidi kuwa bora, jitahidi kuwa mwaaminifu. Watu wengi wanajitahidi kujivunia, kufanya kila kitu kwa haraka, au kujificha makosa yao. Lakini kazi nzuri haianzi kwa matokeo, bali kwa dhati, uangalifu, na uwezo kusema sijui, nisaidie. Pia, usikubali kila kitu kwa sababu ndiyo sheria. Uliza maswali, fikiria kwa akili yako. Kazi si kuhusu kufuata tu, bali kuhusu kuchangia kwa namna yako. Na muhimu zaidi, usikose muda wa kujifunza. Kila siku, jifunze kitu moja. Hata kama ni jinsi ya kuandika barua pepe vizuri au pia kumuona jinsi rafiki yako anavyoshugulikia mteja. Ujuzi hauji kwa haraka, inaja kwa usubira. Mwisho, usikose kujali watu. Hata kama kazi yako ni kuhesabu, kusoma, ama kuchora. Kumbuka kuwa kila kitu kinahusiana na mtu. Na mtu anapohisi kuwa amesikilizwa anapokea huduma bora. Hata ikiwa ni kwa njia ndogo. Kwa ufupi, ushauri wangu ni huu. Fanya kazi yako kwa moyo, si kwa wasiwasi. Kwa sababu kazi inayofanywa kwa dhati, haina haja ya kujivunia inavyotaka, inavyotambulika.

Mziki niliopenda zaidi ni mziki watarebu wa kenyeji, ule unaosikika kwenye matamasha ya arusi, au siku wakimya kwenye mtaa wa mmbasa. Si bongo, si pop, wala si klasiko. Bali mziki unautokano na ngoma, sauti ya wanawake, wanye imani, na pia maneno ya anayoeleza maisha halisi. Asa mapenzi, taabu, matumaini, na hata tabasamu la mama. Mwimbaji nilyempenda zaidi ni Bikidude. Sauti yake ilikuwa kama upepo wa bahari. Imara, safi na yenye hadithi za miaka mingi. Nilisikiliza wimbo waki inayoitwa kijiti kimoja. Maranyingi hasa nilipoteza matumaini. Maneno yake yalikua rahisi. Lakini yalinipa nguvu. Kijiti kimoja hakifanyi kazi. Tujenge pamo pamoja. Ninasikiliza muziki usiku baada ya kazi. Wakati ulimwengu umekimbia na kelele zake. Ninafunga macho, mikiruhusu sauti za ngoma na kamanjo kunipatia ima amani. Hapa na simu, hapa na shida. Basi tu ni mimi na muziki. Na wakati nasikiliza wimbo wangu unaopendwa. Najisikia kuwa nimifunga mikono na watu walio tangulia na kwamba hisia zangu haziko peke angu. Kwa ufupi, muziki wangu si kuhusu kucheza, bali tu kuhusu kusikiliza, kukumbuka, na kuwa sehemu ya hadithi kubwa kuliko mimi.

Mimi ninapenda upepo wa asili zaidi kuliko hewa ya baridi ya AC. Si kwa sababu sina pesa za umeme. Bali kwa sababu upepo una ladha, sauti na uhai. Unajua lakini anakuja unamwona majani akitembea. Unamskia akipita kwa dirisha. Na mara nyingine pia unakutana naye usiku. Akikuletea harufu ya mvua au la bustani AC inatoa baridi ndio. Lakini ni kimya bila roho. Haijui kama ninahitaji mapumziko au nguvu. Lakini upepo akiwa pole pole ananipatia amani, akiwa imara ananisubiri kama anakaribia kusema amka dunia iko inje. Nikikumbuka nilipokuwa mdogo tulilala chini ya mti usiku bila matandiko mengi. Upepo ulitupatia kama blanketi ya asili. Siku ile hakuna kelele hakuna teknolojia. Bali tu ni sisi na anga. Leo hata nikijifunga dirisha kwa sababu ya baridi ninafikiri upepo haupiti tu analeta ujumbe ya asubui ananikumbusha kuwa siku mpya imeanza ya usiku ananipa nafasi ya kufumzika bila wasiwasi. Kwa ufupi AC inanipa baridi lakini upepo wanipa maisha.

Naeza sema kuwa sijasaidia jamii yangu kwa mambo makubwa, bali nimewasaidia kwa vitendo vidogo vya kila siku. Kila jioni, nikirudi nyumbani, nifanye kazi ya kusafirisha vitabu vya masomo kwa watoto wa majirani wanaosoma shuleni ya msingi. Si mengi, basi tu kuvibeba kutoka ofisini hadi nyumbani, lakini wanajua kuwa wanaweza kujaribu kusema, tafadhali, leo tuna jarida la sayansi. Pia ninawasaidia wazee wangu wa mitaa kusoma barua zao. Hasa hizo za benki au pia za hospitali. Mara nyingine hawajui maana ya maneno. Lakini wanahitaji kujua jambo la wasiwasi au ni la furaha. Nisaidie kueleza kwa maneno rahisi bila kuyadanganya. Mara nyingine pia ninachukua muda wa kusikiliza bila kutoa suluhisho, bila kusema sijui bali kwa kusimama kimya na pia kumwambia mtu. Tuko pamoja. Hata kwenye bustani. Ninawapa watu mbegu za mboga sukuma, viazi, maharagwe. Na kusema ikiwa itakuwa, utapata chakula. Ikiwa haitakuwa, utapata matumaini. Kwa ufupi, mimi huwana ninasaidia jamii yangu kwa kuwa tayari. Kwa upole, kwa uwezo wa kumsikiliza mtu bila kumhukumu. Kwa sababu msaada bora haupiti kwa pesa bali kuwa tayari kuwa sehemu ya maisha ya mtu mwingine hata kwa dakika moja.

Mwandishi wa vitabu niliependa zaidi ni Ngugi wa Thiongo. Si kwa sababu anatumia maneno mengi, bali kwa sababu anaeleza maisha yetu kwa waminifu wa kina. Kila mara ninasoma kazi yake kama muchuri au petals of blood. Najiskia kuwa nimefungwa mikono na historia yetu, matatizo yetu, matumaini yetu. Anaandika kwa lugha ambayo inasikika kama sauti ya mama, imara, mpenzi na yene hadithi. Ninamuona kama mtu ambaye hakujaribu kuficha ukweli. Hata ikiwa ulikuwa mbaya alisema kwamba vitabu vinapaswa kutoa sauti kwa wale wasio na sauti na alifanya hivyo hata kwa gharama ya kibinafsi. Pia ninamuheshimu kwa sababu alipenda lugha yetu aliandika kwa gikuyu na kiswahili. Kwa imani kwamba watu wanapaswa kusikiliza hadithi zao kwa luga yao ya asili. Si kwa ile ya wageni. Nikisoma kazi yake huwa siogopi kusema. Huyu si mwandishi tu bali mwalimu, mshujaa na rafiki wa akili. Kwa ufupi, ngugi haandiki tu kwa maneno bali ananiambia ukimuona ukweli usicheke, ukimuona udhalimu usimkimbie, ukimwona matumaini usimwache.

Nilizaliwa na kukua katika mji mdogo wa kenya nakuru. Karibu na milima na mbali na kelele za miji mkubwa. Hakuna barabara zilizopangwa vizuri wala matini za kisasa. Lakini kuna upepo unaotiririka katikati ya mti. Maji safi yanayotiririka kwenye mko mto na watu wenye tabasamu la kweli nikikumbuka utotoni tulicheza tulicheza kwa udongo tukichoma viazi moto kwenye moto wa kuni na kisha kurudi nyumbani wakati wa jua la magharibi. Hakuna simu, hakuna video, basi tu ni sisi, ngoma za vijana na hadithi za babu chini ya mwezi. Mji wangu ni maalumu kwa sababu hakuna haraka. Watu hawana wasiwasi wa kufika mahali, bali wanafurahi kuwa pale walipo. Kila mtu anajua jina la mwenzake na akiwa unahitaji msaada, huhitaji kuomba mara nyingi. Kuna miti miwili vya mvua karibu na shule yetu na bado ninajifanya kama niko niko chini yake. Nikisikiliza mvua nikitembea. Hata leo nikimuona mvua. Najisikia kuwa nimerudi nyumbani. Nahitaji kurudi pale kila baada ya miezi miwili. Hata kwa siku moja tu hii ni kwa sababu ninahitaji kulala chini ya mti bali kwa sababu ninahitaji kukumbuka kuwa nina mizizi na kuwa sehemu ya jamii ambayo haijui kujivunia lakini inajua kumpenda mtu bila shari yoyote. Kwa ufupi, mji wangu si kwenye ramani kubwa. Lakini yuko moyoni mwangu kila siku.

Ndiyo nimewai kuona bahari na siku hiyo bado inanikumbusha kama moja ya zaidi za amani na uzito wa maisha. Nilifika mapema asubuhi wakati jua ilipoanza kuchomoza. Bahari ilikuwa kimya kama iki inanitizama pia. Maji yalipigia fahali pole pole kama wanapo tabasamu bila maneno. Hakuna kelele za watu wengi bali tu ni sauti ya mawimbi, ndege wa baharini na upepo unautililika kama wimbo wa asili. Niliketi juu ya mchanga, nikisikiliza. Sikuwa nafikiri kuhusu kazi, pesa, au matatizo. Kwa mara ya kwanza tangu muda mrefu, nilijisikia tu bila jukumu, bila wasiwasi. Nikikumbuka nilipochukua maji kidogo kwenye mkono wangu niliangalia jua likiigiza nuru yake. Nilijisikia sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi. Na hilo lilnipa amani ambayo hakuna pesa inayo weza kununua. Leo, nikisikia mtu anasema bahari, ninafikiri kuhusu tu maji, bali kuhusu kimya, upole na uwezo kujikuta tena. Kwa ufupi, bahari haikuwa tu mahali nilipokwenda, bali bahari ilikuwa mahali nilipurudi kwangu mwenyewe.

Rangi yangu ya kupundezwa ni kahawia, si kwa sababu ni nzuri tu, bali kwa sababu inanikumbusha asili, uzito na utulivu. Kahawia ni rangi ya udongo ambao uliponya nilipokuwa mdogo, ni rangi ya mofa ya babu, ya kahawa yetu ya asubuhi, na ya mabawa ya ndege wanapokwenda usiku. Haionekani kwa haraka, lakini ikiwa unamwangalia kwa makini, unaona kila kivuli, kila nuru na kila adhiri iliyomo. Ninapenda kahawia kwa sababu haijaribu kuonekana bora kuliko yale yote. Haijivunii kama nyeupe wala haina shauku kama nyekundu. Basi tu iko imara, imara na yenye maana. Mara nyingine nikiona mtu amevaa nguo ya kahawia najisikia kuwa tayari nimemjua kwa sababu anajiona kama mtu ambaye amechukua muda kujifunza maisha na kujifunza kuwa kimwenyewe. Hata katika kazi ninapenda vitu vyenye rangi hiyo. Karatasi za kahawia, vifungo vya kahawia, au kahawa yenyewe kwenye kikombe kila mmoja ananipa hisia ya kuwa usalama, na kuwa uaminifu na kuwa sehemu ya dunia hii. Kwa ufupi, kahawia si tu rangi bali ni sauti ya kimya ambayo inanisema uko sawa kama uko.

Mazoezi yangu ya kila siku hayana jimu wala mabango, bali ni kutembea kwa haraka na kufanya kazi ya bustani. Ninatembea mara tatu kwa wiki, asubui kabla ya chai, nikifanya kwa barabara ya mitaa, bila simu, bila kelele. Basi tu mimi, sauti za ndege na watu wano anza siku yao. Hilo hunipatia nguvu za akili zaidi kuliko mafunzo yoyote ya mwili. Pia, ninahitaji kufanya kazi ya bustani kila jioni, kuchimba, kupanda, au kuvuna mboga. Si kwa sababu nataka kuwa mwana mwezi, bali kwa sababu kazi hii inanipa muda wa kimya na uhusiano wa kweli asili. Hakuna michezo wa timu, lakini mara nyingine, nikicheza mpira na watoto wa majirani, hilo pia linakuwa mazoezi yangu ya furaha. Ninapenda mazoezi ya asubuhi, kwa sababu mwili na akili wangu huwa na nguvu zaidi. Usiku nimechoka, sikwa mwili tu, bali kwa mawazo. Kwa hiyo, usiku ni wakatu wa kupumzika, si wa kujitahidi. Na baada ya mazoezi, na hitaji kikombe cha chai ya kijani, bila sukari. Na kisha kuketi chini ya mti kwa dakika kumi, bila kusoma, bila kuzungumza. Basi tu kupumzika na kumsikiliza mwili wangu aseme asante. Kwa ufupi, mazoezi yangu ni kuhusu, si kuhusu umbo, bali kuhusu kuwa hu, kuwa hai, kuwa kimya, na kuwa sehemu ya ulimwengu.

Kama ningempa ushauri mtu yeyote duniani ningesema, usijitahidi kuwa mwingine, jitahidi kuwa wewe mwenyewe na kwa uaminifu. Watu wengi wanjitahidi kufanana na wengine kuvaa kama wao kuzungumza kama wao hata kuhisi kama wao lakini maisha hayana nakala. Kila mtu ana sauti yake, njia yake, na thamani yake. Pia, ningeambia, usikubali kila kitu kwa sababu, wote wanavyosema. Fikiria kwa akili yako, uliza maswali, ukuli huupati kwa haraka, huja kwa utulivu, kwa subira na kwa uwezo wa kusema sijui. Na muhimu zaidi, usipoteze muda kwa kujali watu hata kama ni kwa kutabasamu fupi sauti ya habari au kunisikiliza bila kudanganya. Dunia inahitaji zaidi ya wasiwasi, inahitaji upole, upole. Mwisho, ningemwambia fanya kazi kwa bidii ili uwe tajiri. Nisingemwambia jifunze kila kitu. Nigemwambia jifunze kujua wewe ni nani. Na kumpenda mtu mwingine kwa sababu yeye pia anajua yeye ni nani. Kwa ufupi nigependa kusema kuwa ushauri wangu ni huu. Uhai ni rahisi zaidi ukifanya mambo makubwa. Bali kwa kuwa mwaminifu kati ya mambo mado madogo.

Kutoka didishani mwangu, ninaona mti mmoja wa mvua, barabara ndogo ya mitaa na milima iliopo mbali. Asubui ni wakati wangu wa kupendelea kutazama nje. Jue linapochomoza, majani ya mti yanapiga nuru kama yalivyo jaa maisha. Watu wanaanza kuondoka nyumbani, mama anaye muongoza mtoto shule, mzee anayetembea kwa upole, na mbuzi wanao kimbia kwa furaha. Kila mmoja ana lengo, lakini hakuna haraka. Basi tu, maisha yakiendelea kwa utulivu. Msimu hujaliliana, masika ni mti una majani mengi na barabara inajaa matope. Lakini pia ina harufu ya udongo mpya. Katika majira ya baridi, majani yana anguka upepo unapita kwa sauti ya kimya kama ananisikiliza. Katika majira ya joto, mawe ya jua vinatiririka juu ya barabara na watu wanatembea kwa kichwa chini. Lakini bado pia kuna tabasamu la mtu anaye kupita. Nikitizama nje, mimi sifikirii kuusu kazi wala matatizo. Najiskia sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi. Kuna amani ambayo haijui kelele na uzuri ambayo hauna bei. Kwa ufupi, dirisha langu si kwa ajili ya kuigiza nuru tu bali ni mlango wa kujikuta tena. Kila mara ninapotaka ku kumbuka kuwa dunia bado ina mahali pia pa kimya, uzuri na pia utulivu.

Ninapendelea kuvaa ndevu, si kwa sababu ni muda mfupi, bali kwa sababu ndevu zinaleta utulivu wa kujitambua. Kunyoa kuna hitaji muda, maji, na mara nyingi, wasiwasi wa kujikata. Lakini kuvaa ndevu ni raisi, unaacha, unavyoishi, na unavyofanya kazi. Hakuna haraka, hakuna matamanio, basi tu ni wewe na uso wako. Pia, ninajiona kuwa zaidi ya mwenyewe nikivaa ndevu. Si kwa sababu ninajaribu kuonekana mwanaume au mwenye nguvu bali kwa sababu huwa siogopi kuwa na umbo wangu wa hasili ndevu zinaniabia uko sawa kama uko. Mara nyingine, watu wanauliza je. Hushawai jaribu kuondoa nasema ndio lakini nimeamua kuwa nami. Kwa sababu maisha yamekua mengi na ya kujaribu kwa kuwa mwingine. Ndevu zinanipa nafasi ya kuwa kimia bila kusema neno. Lakini si sheria, ni chaguo. Kama siku moja nitahisi kuwa kunyoa unanipatia amani, nitafanya hivyo. Lakini leo, ninapenda kuvaa ndevu kwa upole, kwa uwaminifu na kwa subira. Kwa ufupi, sikuhusu ile ambayo inonekana vizuri bali tu ili ambayo inanipa nafasi ya kuwa mimi bila kujitahidi.

Mimi huwa ninafanya kazi ya kufuatilia matukio ya kimataifa. Lakini si kwa haraka wala kwa wasiwasi. Kila asubui nikisikiza habari moja tuu kwa redio au kwenye tovutu ya kuaminika huwa sijajaribu kujua kila kitu kinachotokea duniani kwa sababu nikijua zaidi kuliko ninaweza kushiriki najikuta nikijawa na wasiwasi bila nguvu ya kufanya vitu ninapendelea kusikiliza habari za amani elimu na mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu hizo ni za zinazonihusu moja kwa moja. Hata kama niko katika mtaa mdogo. Kwa mfano, nikijua jinsi mabadiliko ya tabia ya nchi yanavyoathiri wakulima waafrika. Ninajua kuwa hilo pia linahitaji msaada wangu. Hata kwa kupana mti moja. Lakini mimi huwa siogopi kusema. Sifuati kila vita, kila mgogoro, wala kila taarifa ya kushangaza. Kwa sababu mara nyingi, hayo yanareta kelele zaidi kuliko nuru. Na moyo wangu una haja ya kimya ili aweze kufanya kazi yake. Kwa hivyo, ninajitahidi kujua kile ambacho ninaweza kushiriki badala ya kujua kila kitu kwa mfano mimi nikimsikiliza rafiki wa Ukraine akisema kuhusu maisha yake. Ninajifunza zaidi kuliko kusoma kifupi cha habari. Kwa ufupi, huwa sifuati matukio ya kimataifa kwa sababu ni muhimu bali kwa sababu ninafanya kazi yangu ya kujua kile ambacho ninaweza kumsaidia mtu hata kama ni kidogo.

Usiku kabla ya kulala, ninafanya mambo machache lakini yanayonipa amani ya akili. Kwanza, mimi huwa ninafunga simu yangu. Sio kwa sababu sina wasiwasi wa kutumiwa. Bali kwa sababu unajua kuwa akili yangu inahitaji kimya ili kujiponya. Hakuna barua pepe, hakuna habari, hakuna kelele za mtandaoni. Kisha, ninasoma kitabu cha karatasi. Si kwa haraka, bali polepole, kila sentensi kwa wakati wake. Mara nyingine ni hadithi fupi, mara nyingine ni maneno ya mwalimu wa kale. Lakini hata kama ni kurasa mbili tu, ninajisikia kuwa nimefunga mikono ya dunia ya ndani. Pia mimi huwa ninaandika mambo mawili niliyoyashukuru siku ile. Hata ikiwa ni nimepata chai nzuri au nimesikia tabasamu la mtoto. Hilo nilo hunisidia kumaliza siku bila kuyachukia kwa makosa bali kwa kuyathamini kwa vitu vyenye thamani. Mara nyingine, nikijisikia chovu sana ninasikiliza sauti ya mvua au muziki wa taarabu wa kimya bila maneno, bila shida. Na mwiisho, nifunge macho kwa dakika tano nikimuomba Mungu ambari ya watu wote wale walionisaidia, wale niliowasumbua na wale ambao wanahitaji amani zaidi kuliko mimi. Kwa ufupi, usiku wangu wa kulala si kuhusu usingizi bali ni kuwa tayari kwa amani, kwa subira na kwa matumaini ya kesho.

Mimi huwa ninakunywa maji ya katikati ya lita tatu na nne kwa siku. Lakini si kwa sababu ninahesabu ya kila kikombe ni kwa sababu mwili wangu unaniambia linahitaji. Kwa kila asubuhi kabla hata ya chai, ninakunywa kikombe kikubwa cha maji ya baridi. Si kwa haraka bali polepole nikimwacha mwili wangu kujikumbuka kuwa ameaminika. Kwa mchana ninaweka kikombe changu karibu na kazi yangu. Kila mara ninapomaliza kazi ndogo kama kusoma barua au kuchora mchoro, huwa ninanywa maji kidogo si kwa sababu nimejua ni saa ngapi bali kwa sababu maji inanipatia nguvu za akili zaidi kuliko chai. Jioni ninapunguza kidogo hasaa ikiwa ni karibu na usingizi. Lakini bado ninahakikisha kuwa nimekunywa ya kisichotosha. Mara nyingine, nikiona matunda kama maembe au chungwa, naziweka kwenye maji si kwa ladha tu bali kwa vitamini zaidi. Lakini zaidi ya idadi ninajali jinsi maji yanavyojia. Kama vile je, ni safi? Je, yananitolea nguvu au kunipa uzito wa tumbo. Je, ninakunywa kwa furaha au kwa shida. Kwa ufupi mimi huwa sifikiri kuhusu maji mangafi bali jee mimi nimejishukuru kwa kila kikombe. Kwa sababu kila kikombe ni kama pumzi. Rahisi lakini bila yake haiwezi kuondolea.

Mimi huwa ninanunua vitu kwa simu lakini si kwa kila kitu wala si kwa kila wakati. Kwa sababu kuna vitu ambavyo ninahitaji haraka. Kama vitambaa vya nyumbani au vifaa vya kazi. Ninafanya order kwa mtandaoni. Ni rahisi inanipa muda wa kueka pesa na mara nyingine bei ni poa zaidi kuliko sokoni. Lakini kwa chakula, mboga ama vitu vya kila siku mimi huwa siogopi kuenda moja kwa moja kwenye sokoni kwa sababu ninapenda kuyagusa kuyasikiliza na kuyayahiri. Pia ninapenda kuwa na muda kuzungumza kidogo na muuzaji kusema hii mboga ni ya leo ama vile kama vile maybe asante kwa bidii yako. Hilo halipatikani kwenye screen. Pia nina wasiwasi wa kusahau. Kuna wakati niliponunua vitu kwa simu bila kufikiria vizuri na nikajikuta nikipokea vifaa ambavyo havikuwa na maana kwangu. Kwa hivyo, sasa nafanya sheria ndogo. Ikiwa si lazima leo, nisubiri kesho na muhimu zaidi, ninajali ni nani anayepata pesa yangu. Kama ninaweza kununua kutoka kutoka mama anayeuza mboga chini ya mti ninachagua yeye hata kama bei ikiwa kidogo ya juu kwa sababu ninajua kuwa pesa hiyo itamgeukia chakula cha watoto wake. Kwa ufupi simu ni sanaa mzuri lakini haiwezi kubadilisha uhusiano wa binadamu. Si na kwa sababu ya hiyo. Ninatumia simu kwa akili. Si kwa urahisi tu.

Kazi niliyo ya dhamini zaidi si ile ya mshahara mkubwa wala ile ilio pandishwa kwenye habari. Ni kazi ya kufundisha watoto wadogo hasa kusoma na kuandika. Kila mara ninawasikiliza watoto mtoto anaposema maneno yake kwa mara ya kwanza. Kwa wasiwasi, kwa furaha au kwa imani najisikia kuwa nimefanya kitu cha maana. Si kwa sababu nime mfundisha tuu bali kwa sababu nimekuwa sehemu ya kuanzisha sauti yake. Hii kazi haipati tuzo wala haina kelele za ushindi. Lakini unaonekana kila mara mtoto anapo kwenda shule kwa furaha au anapo au anapo sema, ninaweza badala ya kushindwa. Ninamheshimu mwalimu ambaye hajui kujivunia. Bali anajua kumsikiliza mtoto. Hata kama anasema kwa sauti ya chini kwa sababu kazi yake si kuhusu kujaza akili bali kuhusu kuwa fungulia milango ya matumaini pia ninadhamini kazi hii kwa sababu haihitaji teknolojia kubwa bali moyo mkubwa unaweza kumfundisha kwa chaki, karatasi au hata kwa mchanga na bado utaondoa giza kwa ufupi kazi ya kufundisha watoto si kazi tuu bali ni kujenga ulimwengu mpya moja kwa moja kwa subira na upole. Na kwa sababu hiyo ni ile inayodhamini zaidi. Hata kama hakuna myu atakaye iona.

Wikendi, ninafanya mambo ambayo hazifanyi kazi, bali yananipatia maisha. Kwanza, ninapenda kutembea mapema asubuhi, bila lengo, bila simu. Basi tu mimi na barabara ya kimya. Nikisikiliza sauti za ndege, upepo, na watu wanaoanza siku yao kwa amani. Hilo linalipa nafasi ya kupumzika akili yangu, baada ya wiki ya kelele. Kisha, ninakaa na familia, sio kwa matini, bali kwa mambo rahisi. Kuandaa chai pamoja, kusoma hadithi kwa watoto, ama pia kucheka kwa vitendo vya zamani. Hakuna 'rush', hakuna shida, basi tu wakati wa pamoja. Pia, ninahitaji kufanya kitu cha mikono, kama vile kuchora, kurekebisha vifaa vilivyovunjika, au kupanda mimea. Si kwa sababu ni muhimu, bali kwa sababu mikono yangu inahitaji kujua kwamba bado ninaweza kujenga. Mara nyingine pia, nikihisi kuwa nimechoka moyoni, mimi huwa ninasoma vitabu chini ya mti, bila kufikiri kuhusu kesho. Nikiwa kimya, najisikia kuwa nimerudi kwangu mwenyewe. Na usiku pia wa Jumamosi mara nyingine, mimi huwa ninasikiliza muziki wa taarabu au hadithi za kale. Kwa sauti ya chini, kama ananisimulia babu. Kwa ufupi, wikendi kwangu si kuhusu kulala zaidi. Bali kuhusu kuishi pole pole kwa dhati, na kwa upole wa moyo.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma chini ya mti, si kwa sababu ni rahisi, bali kwa sababu inanipa nafasi ya kuwa mwenyewe bila kusema neno. Kila mara nikipiga mkono miti, nikifungua vitabu, najisikia kama nimeondoka kwenye kelele za dunia. Hakuna simu, hakuna barua pepe, hakuna shida za kazi, basi tu sauti ya upepo, majani yakitembea. Na mimi na maneno ya mwanamke au mwanaume aliyekuwa na hadithi kubwa kuliko yeye mwenyewe. Sijui kusoma kwa haraka, ninasoma kwa upole, kila sentensi kwa wakati wake. Mara nyingine, nisimame kwa dakika tano nikichukua maneno yaliyonipendeza moyoni mwangu. Kisha nirejee kwenye ukurasa kama ninamuona mwandishi. Hata kama ni kitabu cha kale kilichopoteza baadhi ya kurasa. Bado kinanipa amani kwa sababu si kuhusu ukamilifu, bali kuhusu kuwa pamoja na mawazo ya mtu mwingine bila kumuona. Mara nyingine pia mimi huwa sisomei kitabu. Bali tu nikukaa kimya. Nikiyaangalia mawingu yakipita. Lakini hilo pia ni kusoma. Kusoma ulimwengu, kusoma maisha. Kusoma moyo wangu. Kwa ufupi kusoma chini ya mti si shughuli tu. Bali tu ni sala ya kimya. Ambapo ninajifunza kuwa sehemu ya ulimwengu bila kujitahidi kuonekana.

Mimi huwa ninangoja barua pepe maradufu kwa siku moja asubui na nyingine jioni. Sijaruhusu simu yangu kuniambia kuna barua kila dakika. Kwa sababu nikifanya hivyo najikuta nikisahau maisha yangu ya kweli. Kama kusikiliza mtoto anavyokwenda shuleni na pia kujua lini chai limejaa mtoto moto. Asubui pia baada ya kusoma na kutaya chai. Mimi huwa na nafungua barua pepe kwa dakika kumi na tano tu nisome zote. Zile za kazi, zile za familia ama zile zenye maneno na za matumaini kisha nifunge. Na kwa mchana nzima sijui kama kuna barua mpya. Na hilo linanipa amani. Jioni, kabla ya chakula cha jioni mimi huwa ninafanya tena kazi hiyo fupi lakini ikiwa hakuna kitu muhimu mimi huwa siogopi kuacha mpaka kesho. Nimejifunza kuwa barua pepe si maisha. Bali ni sanaa. Ikiwa ninahitaji kuyasoma kila mara, ninapoteza muda wa kuyasikiliza watu wanaonikuta uso kwa uso. Pia, ninafanya tofauti kati ya barua za kazi au barua za moyo. Zile za kazi, hua ninahudhuria kwa wakati uliotengwa. Lakini zile zenye maneno za upole, kama nimekumbuka au asante, mimi huwa sisomi pole pole kama ninavyosoma barua ya rafiki wa kale. Kwa ufupi, mimi huwa sijaishi kwa barua pepe. Bali ninaweka wakati wake. Kisha nirejee kwenye maisha yangu ya kweli.

Naam timu yangu ya American Football niliyopenda zaidi ni sikumbuki kama jina lake ni Seattle Seahawks. Sikwa sababu wanashinda kila mara bali kwa sababu wanacheza kwa moyo wa jamii. Nikikumbuka mchezo wa Super Bowl mwaka ilikuwa elfu mbili na kumi na nne. Nilikuwa nikilala nyumbani lakini sauti ya watu wote waliosimama kwa furaha ilinisukuma kufungua radio. Sikuona mchezo lakini nilisikia tabasamu la kitaifa kimoja. Na siku hiyo, nilijifunza kuwa timu inaweza kuwa sauti ya matumaini. Hata kwa watu ambaye hawajawai kucheza mpira. Mchezaji wangu wakupendelea alikuwa Marshall Lynch, Bismord. Sikwa sababu ali piga mabao mengi tu. Bali kwa sababu ali cheza kwa nguvu ya kimwili na utulivu wa akili haku jaribu kuonekana mwenye maneno. Bali alionyesha kila kitu kwa kazi yake. Nikimwona Seahawks wakicheza mimi huwa siogopi kusema. Sijecheza mpira, ninaishi pamoja nao. Kila pasi, kila goli, la kila kushindwa. Ninajisikia sehemu yake. Lakini zaidi ya ushindi, ninapenda jinsi timu hilo linaweka utamaduni wakewa kuwa pamoja, wanguvu na uwaminifu. Hayo ndiyo yanayo nifanya kuwa shabiki, hata waleo.

Sijui kama ninaweza kusema ninawaamini kampuni fulani kwa ukamilifu, lakini kuna ile ambayo ninaamini juhudi zake za kutumia teknolojia kwa manufaa ya watu wote. Hiyo ni mozilla. Si kwa sababu ina bidhaa bora zaidi, bali kwa sababu inajitolea kwa faragha ya mtu. Hata ikiwa hayana faida kubwa. Browser yao ninayojua kama Firefox. Haikujaribu kuwekwa katika mfumo au kukusanya data yako kila siku. Basi tu hukupa njia ya kuona ulimwengu bila kukuweka kwenye kifungo cha kitaarifa. Pia ninadamaji sana kampuni ambazo hazikujaribu kuwa dunia nzima. Bali zinajua sehemu yake kama vile kampuni ndogo za Afrika ambazo zinajitengenezea programu za afya, elimu au kilimo zikiwa zinatumia teknolojia kwa utulivu bila kujivunia. Lakini kwa kweli, huwa siamini kampuni kwa sababu ya jina yake, bali kwa vitendo vyake. Je, inaheshimu muda wangu. Je, inanipa chaguo je, inaniweka kuwa mwenyewe. Au inanitaka na mwingine. Kwa ufupi, kampuni ninayoamini ni yale ambayo haijaribu kunipa kila kitu. Bali inanipa uhuru wa kuchagua kile ninachotaka. Na hilo kwa sababu teknolojia bora zaidi si ile inayokuthibiti bali ni ile inayokuruhusu kuwa binadamu.

Mimi sijaruhusu uzalishaji kuwa sheria yangu, bali ninajaribu kuwa na maana, si tu haraka. Lakini kuna vitu vya kawaida ninavifanya. Kwanza, ninaanza kazi kubwa kabla ya chai ya asubuhi. Hii ni wakati ambapo akili yangu iko safi na hakuna kelele, hata kama ni kurasa mbili tu, zinajenga msingi wa siku nzima. Pia, ninafanya kazi kwa vipengele. Badala ya kusema, "Nitakamilisha mradi," ninasema, "Leo nitaandika sehemu ya kwanza." Hilo linalipa furaha ya kufikia vitu. Hata kama ni kidogo. Ninafanya pumziko la dakika tano kila saa, si kwa simu. Bali kwa kutembea kimya au kuchukua pumzi ya hewa safi. Kwa ajabu, muda wa kupumzika ndio unaonipa nguvu ya kufanya kazi zaidi. Ni muhimu zaidi, ninafanya kazi tu kwa muda maalumu. Mara nyingine, saa tisa asubuhi hadi saa moja mchana. Baada ya hapo, nifanya mambo mengine ya maisha kama kusoma, kusikiliza, kulala, kwa sababu nikijitahidi sana, akili yangu inapoteza uwezo wa kujenga, inazoea tu kuteketeza. Mwisho, mimi huwa siogopi kuacha kazi isiyokamilika leo, kwa sababu uzalishaji bora haupiti kwa idadi bali kwa dhati. Kwa ufupi, mimi huwa ninajitahidi kuwa na uzalishaji. Lakini sijaruhusu uzalishaji kunijibudu.

Wakati nina mgogoro na mtu mwingine, ninafanya kitu ambacho sikujifunza kwa haraka, bali kwa makosa mengi: ninasimama kimya kwanza. Haujui kama ni hasira, huzuni, au wasiwasi vinavyoendelea, lakini unajua kuwa maneno yaliyosemwa kwa hasira hayana roho ya kweli. Kwa hivyo, mimi huwa ninasubiri. Nikipumzika, nikijua kwamba hata ikiwa nimekosea, sina haja ya kujilinda kwa maneno ya haraka. Kisha nikimuuliza, "Unajisikia vipi?" si "Kwa nini ulifanya hivyo?", kwa sababu mara nyingi mgogoro hauko kwenye kitendo bali kwenye hisia ambazo hazijasemwa. Nikimsikiliza bila kumueka kwenye hukumu. Hata ikiwa ninajua kuwa si sahihi kabisa, ninampa nafasi ya kusema kila kitu, kwa sababu nikimsikiliza na kumpatia thamani, hata kama hatukubaliana. Na ikiwa nimekosea, mimi huwa nasema samahani. Si kwa sababu nimepoteza, bali kwa sababu nimechagua amani kuliko kujivunia. Mara nyingine pia baada ya mgogoro, hatusemi chochote. Basi tu kutabasamu fupi au kumtia mkono juu kwenye bega lake, na hilo linatosha. Kwa ufupi mgogoro kwangu si vita. Bali nafasi ya kujifunza, kumsikiliza mtu na kuchagua upole badala ya nguvu.

Mimi huwa ninapenda kuwa mahali ambapo hakuna haraka, hakuna kelele za teknolojia wala wasiwasi wa kufanya kitu kwa wakati fulani. Kwa mfano, mimi huwa ninapenda kukaa chini ya mti, hasa asubui ama usiku. Mahali pale, hakuna mtu anaye nitazama. Hakuna sauti ya gari, wala barua pepe inayonikumbusha wajibika. Basi tu, ni mimi, sauti ya upepo ama kimya kinachonipa nafasi ya kufikiri. Pia, ninapenda mahali ambapo watu wanaweza kusema habari bila kusimama kwa haraka kama sokoni la habitaa au pia karibu na maji ya moto. Mahali ambapo muda haupiti kama pesa bali kama pumzi. Hata nyumbani, mimi huwa ninajenga nafasi za kimya, meza ndogo, kiti cha kuzalia, na taa moja juu. Mahali ambapo sina haja ya kuwa mzuri, kuwa mwenye sababu, au kuwa mwenye jibu. Basi tu kua kwa kweli, sina mahali ambalo ninapenda, bali hali ya moyo ambayo inapatikana kati, mahali ambapo, watu wanaweza kuulia bila kujihisi vibaya, mtu anaweza kukaa kimya bila kujihisi amepotea, na hakuna mtu anaye kuruhusu kuwa wewe mwenyewe. Kwa ufupi, ninapenda kuwa mahali ambapo haitaji kusema neno ili upate dhamani.

Wazo langu uzuri la leo ni hii, kila mtu anapita kwa shida, lakini hilo halimaanishi kuwa, amepoteza thamani yake. Leo, nikiona mtu anayekimbia, anayecheka, au hata anayeangalia chini bila kusema neno, nitasema moyoni mwangu, anajitahidi, nisaidie kwa kimya. Si kwa sababu ninaweza kutatua tatizo lake, bali kwa sababu, upepo wa pole una nguvu kubwa kuliko maneno mengi. Pia, nimejifunza kuwa siku nzuri haianzi kwa matokeo bali kwa maamuzi. Kama nitachagua kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza, kumsalimia mtu ambaye hajajiona mdogo, hau kumsamehe mwenyewe kwa makosa ya jana, hilo litakua siku nzuri. Hata ikiwa hakuna kitu kikubwa kilitokea, na wazo la mwisho. Sijui kile kesho kitakachokutuletea. Lakini leo, nina uwezo wakumpatia mtu raha ata kama ni kwa tabasamu moja. Kwa ufupi, wazo langu nzuri la leo ni, uhai ni rahisi zaidi ukifanya mambo makubwa. Bali kwa kuwa muaminifu katika mambo madogo.

Programu nilizo tumia mara nyingi si hizo za kujivunia, bali hizo zinazo nisaidia kuwa kimia na kufanya kazi bila kelele. Kwanza, programu ya kumbu kumbu. Sio kwa sababu ninaitaji kuyakumbuka mambo mengi, bali kwa sababu ninakwisha kuchemisha akili yangu kwa mawazo, nataka kueka haya umahali pengine ili nisifanye na fasi ya kupumzika. Kila jioni ninakusanya mawazo yangu ya humo. Kama vile ni umbiye rafiki yangu asubui. Au chunguza hii ya edia ya kazi. Kisha ninafunga simu na ninarejea kwenye maisha. Pia ramani ya mtandaoni. Lakini siku kwa ajili ya kuelekea mahali tuu. Ninaipenda kwa sababu inanionyesha njia mbalimbali. Na mara nyingine ninajifunza kuwa kuna njia nyingi za kufika pahali unakotaka. Hata kwa maisha. Programu ya sauti pia, hua ninasikiliza broadcasti fupifufi za elimu wakati ya kutembea. Lakini kwa kiasi, mimi sijajirusu kusauti za nje kuzoeya akili yangu kiasi cha kuniacha kusikiliza sauti yangu ya ndani. Na bila shaka, barua pepe, lakini kwa mpango. Nilifungua marambili tu kwa siku, kama nilivesema hapu awali. Sii zana ya wasiwasi, bali ni ya mawasiliano ya dhati. Lakini programu zote zinazo tongowa zaidi ni hizo ambazo zinaniruhusu kuondoka kwenye teknolojiya. Kwa sababu mara nyingi, kimya ndicho programu zaidi, bora.

Sauti yangu ya kuzaliwa ni kiswahili cha Kenya ya pwani na nasherekea kwa sababu ina ladha ya habari, koma na hadithi za kale. Ni sauti ambayo aipiti tu kwa maneno, bali inapita kwa upepo wa mchanga, sauti ya tarabu usiku na tabasamu la mama anaye kusanya maji asubui. Ina vikwazo vya kigiriama, utamaduni wa Mombasa na uaminifu wa watu wanaosi mama kimya wakijua kwamba maisha ni zaidi ya kilele. Inasherehekea kwa sababu hii sauti haina wasiwasi wa kuonekana sahihi kwa wageni bali inajitetea kwa upole wake. Inaweza kusema nimechoka kwa njia ambayo mtu mwingine ataelewa bila maelezo. Kwa sauti ya chini, kwa pumzi fupi, au kimya katika maneno. Pia sauti yangu inanikumbusha nyimbo za shangazi hadithi za babu chini ya mti taa ya kuni na vitendo vya uzarendo ambavyo havi kuwa na maneno mengi, bali vilivyo tokea kwa imani. Na leo nikizungumza kiswahidi cha nyumbani hata kama si sawa na ile ya redio, ninajiskia kuwa nimefunga mkono na mizizi yangu. Kwa sababu sauti si tu kwa ajili ya kuzungumza, bali ni kwa njia ya kurudi nyumbani hata ukiwa mbali. Kwa ufupi, mimi huwa nasharekea sauti yangu kwa sababu haionekani kama sauti ya ulimwengu bali kama sauti ya nyumbani.

Wikendi kwangu si kuhusu kulala zaidi, bali kuhusu kuishi pole pole, kwa dhati, na kwa watu walio na maana kwangu. Jumamosi, ninaanza mapema, bila simu, bila orotha ya kazi. Ninatembea kwenye barabara za mitaa, nikisikiliza sauti ya watu wanao andaa chai. Watoto wanako kimbia, na mbuzi wanapo piga kelele. Kisha nirejee nyumbani, nikifanya chai mwenyewe, nikisoma kitabu chini ya mti. Mchana mara nyingi niko na familia. Siku kwa matini bali kwa mambo raisi. Kuandaa chakula pamoja. Kusikiliza hadithi za mama au kumsaidia babu kuchunga ya bustani. Hakuna rush, hakuna lazima. Basi tu wakati wa pamoja. Jumapili ni siku ya kimia. Mara nyingine ni nasoma tu. Ni kichora mawazo yangu kwenye karatasi mara nyingine niketembea mahali ambapo hakuna mto kama kando ya mto au milimani ya Karibu. Hilo ninalipa nafasi ya kupumzika akili baada ya wiki wa kelele. Hakuna rafiki wengi, bali wale wachache ambao wanajua kuwa kimia kati yetu si uzoefu. Bali ni utulivu wa kujali. Na bila shaka, ninaitaji kupumzika, lakini si kwa kulala tu. Ni kupumzika kwa moyo, kwa kusikiliza, kwa kushukuru, na kwa kujisikia tena mimi mwenyewe. Kwa ufupi, wikendi yangu ni sala ya kimia ambapo ninajenga upya nguvu ya kujitolea kwa wengine. Bila kujitahidi kuonekana.

Ninatumia kompyta zaidi kwa kuandika na kusoma. Si kwa sababu ni kazi tu, bali kwa sababu ni mahali ambapo mawazo yangu yanaweza kupumzika na kuzaa. Kila asubuhi baada ya chai, mimi huwa ninafungua hati tupu, bila barua pepe, bila taarifa za habari. Nianze kuandika mara kama hadithi, mara kama mawazo ya kibinafsi, mara kama repoti ya kazi kompyta haitoi kelele basi tu sauti ya vibonye na kimya kinacho ni ruhusu kufikiri kwa utulivu. Pia, ninatumia kusoma vitabu vya digitali, hasaa vya historia, falsafa au sayansi ya hewa. Si kwa haraka, bali nikibaini kila sentensi, nikiweka alama kwenye maneno yanayo nikumbusha kitu. Mara nyingine pia, ninafanya utafiti mdogo, kwa ajili ya kujifunza, si kwa ajili ya kujivunia. Kama nikisoma kuhusu miti au mbadiliko ya tabianchi, mimi huwa siogopi kuchukuwa muda wa kujua zaidi, hata ikiwa ni kurasa chache tu. Lakini muhimu zaidi, kompyta yangu haipiti kama sehemu ya maisha, bali kama zanaa tu. Baada ya kazi, nizime. Na kwa muda mrefu, sina wasiwasi wa kile kilichopotea, kwa sababu najua kuwa maisha yangu yako nje na si ndani ya skrini. Kwa ufupi, ninatumia kompyta kwa kuandika, kusoma na kujifunza. Lakini sijaruhusu iwe mwenyewe ni zana, ni zana, si rafiki.

Kitabu nilicho kipenda zaidi ni motiori cha Ngugi wa Thiongo, si kwa sababu kilinipatia furaha, bali kwa sababu kilinipa sauti ya kweli kuhusu historia yetu. Nilisoma kwa mara ya kwanza shuleni, lakini nilielewa kwa kweli baada ya miaka wakati nilipokua tayari kuwasikiliza wale wasio julikana. Kitabu hicho hakiku tuambia tu kuhusu ukoloni, bali kilitufundisha kuona maisha kwa macho ya watu ya kawaida. Wale walio chagua amani wale walio chagua mapigano na wale ambao walikua kwamba uhuru haupati kwa maneno tu. Muhusika niliye mpenda zaidi ni Mugo. Si kwa sababu alikua mwenye nguvu, bali kwa sababu alikua na kimya cha kina alifanya makosa alijitetea lakini hatimaye aliamua kusema ukweli. Hata kwa garama ya kibinafsi aliye fundisha kwa kuwa ujasiri wa kweli si kushinda bali kusamehe na kuelewa. Nilishauriwa kusoma kitabu hicho na mwalimu wangu wa kidato aliye tulia kwa kimya baada ya kulisoma akasema hiki si hadithi ni kioo na kweli kila mara ninakisoma tena kinaonea sehemu mpya ya wenyewe. Ndiyo, mimi ningependa kusoma zaidi ya Ngugi hasa Petrols of Blood na Wizard of the Crow kwa sababu anatuambia kwamba hadithi zetu hazitakiwi kusimuliwa kwa lugha ya wageni bali kwa sauti yetu. Kwa ufupi, motiori, si tu kitabu, bali rafiki ambaye ananikumbusha kuwa kweli. Hata ikiwa inaua, ni bora kuliko uongo unao tupa raha.

Kwa kawaida, mimi huwa ninalala kwa masaa saba hadi nane. Si kwa sababu nina saa maalum, bali kwa sababu mwili wangu unaniambia lini amepumzika kikamilifu. Ninajaribu kulala mapema kati ya saa tisa na saa kumi usiku. Si kwa sababu ninachoka tu, bali kwa sababu najua kuwa usingizi wa mapema unanipa amani ya akili ambayo haipatikani kwa chai au kwa barua pepe za jioni. Usiku, sina simu, sina kompyuta, bali tu ni giza, kimya na pumzi zangu. Mara nyingine, nikijiskia wasiwasi, ninasikiliza sauti ya mvuwa ama muziki wa taarabu wa kimya, bila maneno, bila shida. Na asubui, nikiamka kati ya saa tano ama saa tano na nusu, ata ikiwa akuna kazi, kwa sababu unajua kuwa muda wa mapema ni wa moyo, si wa kelele. Lakini zaidi ya masaa, ninajali jinsi ninavyolala. Kama vile, jee, nimepumzika bila kujisumbua? Jee, nimeamka bila kujiisi vibaya. Jee, nimekua mwaminifu na mwili wangu? Kwa ufupi, sijaruhusu saa kuniongeza stress. Bali ninajitolea kwa mwili wangu kama rafiki. Si kama meneja wa kazi.

Sijapenda kununua vitu mtandaoni kwa urahisi, bali ninajitahidi kwa kuwa na sababu halisi kufanya hivi. Kwa kweli mimi huwa ninanua tu vitu ambavyo havipatikana katika soko la mitaa kama vifaa vya kazi vitabu vya nje au vifungo vyenye mahususi. Lakini kwa chakula, nguo au vitu vya kila sku Ninaogopa Kwa sababu sina uwezo kuyagusa, kuyalenga au kuzungumza na muuzaji kama ningefanya sukoni. Pia, nikiona bei rahisi sana mtandaoni huwa sijafurahia, huwa nashuku. Ninafikiri, je, ni salama. Je, mtu anayenipa hii anaishi vizuri. Kwa sababu pesa zangu zinapaswa kuwa sehemu ya mzunguko mzuri. Si kujitegemea tu. Mara moja nilinunua viatu mtandaoni. Vilikuwa vimefika haraka. Lakini vilipasuka wiki moja tu. Tangu hapo nimemjua moyo wangu. Kitu bora kinahitaji muda uso kwa uso na imani. Lakini furaha furaha ndogo ya kununua vitu mtandaoni. Hasa kile ambacho hakiko nchini. Hilo linalipa hisia ya kuelewa dunia zaidi. Lakini hata pale, ninajaribu kununua kutoka kwa muuzaji wadogo. Wale ambao wanajua dhamani ya kazi yao. Kwa ufupi, mimi huwa siogopi teknolojia. Lakini huwa siachi uhusiano wa binadamu kwa sababu ya bei rahisi kwa sababu vitu bora vinatoka kwa mikono sio kwa algorithimu.

Mahali pa kiistoria ningependa zaidi kutembelea nifotu jizas uko mombasa. Siku kwa sababu nitamasha tuu, bali kwa sababu kila mto, kila mawe na kila mlango unahadidi ya watu waliopita. Ningependa kusimama kimia katika yale milango ya kale, ni kijaribu kusikiliza sauti za wafalme, watumwa, wafanya biyashara, na mama wali ocheza huko miaka mingi iliopita. Kuna uzito wa kihistoria ambao huauna maneno, bali unajisikika kwa moyo. Pia, ningependa kuangalie bahari kutoka kwenye ukuta wa fortu kwa sababu ile bahari imesikia kilio cha watu wengi. Lakini pia inawaleta matumaini wengi. Ilikuwa njia ya biyashara, ya vita na pia ya utamaduni na leo inatupa amani. Lakini zaidi ya kuona, ningependa kusikiliza. Ningependa kumsikiliza mzee wa mita akituambia jinsi babu yake alivyo tembelea huko. Au mama anaye wa muambia mdoto wake. Hapa tulipigana kwa uhuru. Kwa kweli, si mahali tu ninachotaka kutembelea bali nafasi ya kukumbuka kuwa historia haizijafika kwa habari tu bali kwa damu, machozi na matumaini ya watu wakawaida. Kwa ufupi, poji za situ jengola mawe bali ni kiocha asili yetu na kawuli ya kwamba hakuna uhuru bila kumbu kumbu.

Mimi ninapenda kufanya mambo ya kawaida pamoja na familia yangu. Si kwa sababu ni pekee, bali kwa sababu inaleta uzalendo wa kimya. Kila jioni, tunapenda kusanya kwa muda mfupi, hata kama ni dakika kumi tu, tukifanya chai pamoja. Hakuna simu, hakuna televisheni, basi tu sauti ya maji yanavyoyeyuka yeyuka, kicheko cha mtoto na mazungumzo ya habari za leo. Wakati mwingine, tunapanda mimea pamoja au kuchunga bustani. Baba anachimba, mama anavuna, na watoto wanawasaidia kuvunja mboga. Kazi hiyo haipati pesa, lakini inatupa hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi mwenyewe. Pia, ninapenda kusikiliza hadithi za kale kutoka kwa wazee, kama vile jinsi babu alivyopita jangwani au shangazi alivyokimbia nyumbani baada ya mvua kubwa. Hayo si tu kumbukumbu, bali ni mizizi ambayo inatupa nguvu ya kesho. Mara nyingine, huwa hatufanyi chochote, bali tu ni kukaa pamoja chini ya mti usiku, tukitazama nyota, na katika kimya hicho, najiskia kuwa tulikuwa tayari familia, hata kabla ya kuzaliwa. Kwa ufupi, huwa sifanyi mambo makubwa na familia yangu, lakini kila kitu kidogo kinanipa amani ambayo hakuna pesa inayoweza kununua.

Ndiyo, mimi ninapenda kutembea msituni, lakini si kwa sababu ni tamasha tu, ni kwa sababu msitu unanipa nafasi ya kusikiliza kimya ambacho hakipo mjini. Kila mara ninapita kati ya mti najisikia kuwa nimeondoka kwenye kelele za dunia. Hakuna simu, hakuna gari, hakuna watu wakitizama saa. Bali tu ni sauti ya upepo kati ya majani, na ndege wanapimia mabawa. Na miguu yangu yanapita udongo kama ngoma ya kimya. Ninapenda kuchukua njia ambayo haijulikani, bila ramani, bila lengo. Kwa sababu msitu haupiti kama barabara unahitaji kumsikiliza kumwona na kumheshimu na kila mara ananipatia kitu tunda moja mawe ya juu ya kwenye nyota. Au tabasamu la kipepeo. Mara moja, nikiketi chini ya mti mkubwa kwa zaidi ya saa moja bila kusoma. Bila kufikiri kuhusu kazi nikiwa tu na kwa ajabu baada ya hapo tatizo lililotokana na nalo lilikuwa limepotea. Si kwa suluhisho, bali ni kwa amani msitu haujui jina langu haitaki pesa zangu wala hauhitaji nikikubali kanuni zake ananiambia tu uko hapa uko salama. Kwa ufupi, kutembea msituni si kuhusu kupata matumaini. Bali ni kujikumbuka kuwa tayari niko katika maisha yaliyotengenezwa kwa uzuri wa asili.

Mimi sijaweka malengo mengi kile mwezi bali ninafanya moja tu yenye maana kila mwisho wa mwezi mimi huwa ninasema kwa moyo wangu. Je, nilifanya kitu ambacho kilitoa dhamani kwetu, kisha kuanzia mwezi mpia nilete malengo moja tu, sila kujivunia, bali la kuendeleza kazi ambayo tayari nimeanza. Kwa mfano, badala ya kusema, nitakamilisha maradi tano. Mimi huwa ninasema, nitakamilisha sehemu moja ya maradi moja kwa wangalifu. Kwa sababu nimemjua moyo wangu, ikiwa ninajaribu kufanya mambo mengi, nitapoteza dhati. Pia, ninaandika malengo yangu kwenye karatasi ndogo, sio kwenye simu. Na nikimuagiza mahali pana ninaweza kuiona kila siku. Lakini ikiwa sifurai kumuona, mimi huwa ninaabadilisha. Kwa sababu, malengo hayapasi kutoa wasiwasi, bali kupatia njia na muhimu zaidi mimi huwa ninajali matokeo ya watu si tu ya kazi. Jee, mtu anaye ni hudumia hamesikiaje. Jee, rafiki wa kazi hamenipata msaada. Kwa sababu, kazi nzuri haipiti tu kwa ripoti tu, bali kwa isi ya watu wanao sika. Muisho, ikiwa muwezi umekuisha bila kumaliza malengo, mimi huwa siogopi kusema nilijifunza. Kwa sababu mara nyingi, mimi huwa ninajifunza ni malengo bora kuliko kujivunia. Kwa ufupi, mimi huwa ninaweka malengo kidogo, yenye roho, sikuwa idadi, balikwa maana.

Sijacheza mara nyingi kwa watu wazima, lakini ninapenda kucheza na watoto, hasa wa familia au majirani. Hao ndio wanaonifundisha kwa kimia kuwa na furaha bila sababu kulia bila wasiwasi na pia kujaribu tena hata badala ya kushindwa. Wanacheza baba na mama, wanajenga nyumba za mchanga, wanakimbia bila lengo, na pia kila kitu kinaweza kuwa kitu kingine. Pia, mimi huwa ninacheza na umbwa wetu wa nyumbani. Mara nyingi, ananitwika kwa mkono wake kama nimechelewa kumtupa chakula. Hawana maneno, lakini wanajua kucheza kwa moyo, bila kujivunia, bila kudanganya. Mara nyingine pia mimi huwa ninafurahi kucheza kwa akili yangu tu. Kuchora mawazo, kusoma hadithi zenye ujasiri au kufikiria jinsi vitu vinavyofanya kazi. Hilo pia ni aina ya mchezo kwa sababu moyo wangu, moyo wa mtu ata awe haja ya kucheza ata ikiwa mwili anakomboleka lakini kwa kweli, mimi huwa sija cheza kwa sababu ninahitaji kupumzika. Bali kwa sababu mchezo unanipa nafasi ya kuwa bora kuliko nilivyokuwa jana. Kwa ufupi mi ningependa kusema kuwa mimi huwa ninacheza na watoto na wanyama na wakati mwingine pia na mimi mwenyewe. Kwa sababu mchezo si kuhusu umri bali ni kuhusu kuwa hai na kwa dhati.

Ndiyo mimi ninapenda kazi nyumbani lakini si sababu ni rahisi ni kwa sababu nyumba yangu inanipa nafasi ya kufanya kazi kwa moyo si kwa kelele. Hapa, mimi sina sauti za ofisi, watu wakitizama saa, simu zikirusha taarifa, au meneja anayekwenda kila mahali bila mapumziko. Basi tu ni mimi, meza yangu na kimya kinachaniruhusu kufikiri kwa utulivu. Pia, mimi ninaweza kufanya kazi kwa wakati wangu. Kwanza asubuhi mapema, kukoma nikijisikia chovu. Ama pia kuendelea usiku ukiwa mawazo yanaendelea. Nyumba haiulizwi, umefanya kazi kwa masaa mangapi. Bali inaniambia, uko salama, endelea. Lakini haipotei changamoto. Mara nyingi, kunyamaza kwa muda mrefu kunaweza kuletea wasiwasi. Kwa hivyo, nimejifunza kujenga mpango. Kazi kwa muda fulani, kisha pumziko la kutembea nje, kusoma. Au kuzungumza na mtu wa nyumbani. Na muhimu zaidi, kazi nyumbani inanitambulisha kuwa si kazi tu. Bali ni sehemu ya maisha yangu. Hakuna ukomo katika ya kazi ama na maisha. Bali mzunguko mmoja wa kujitolea na kupumzika. Kwa ufupi, ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hapa, sina haja ya kuonekana, nina haja ya tu kuwa.

Kazi na timu ya mbali haifanyi kwa teknolojia tu bali kwa imani, utulivu na uangalifu wa kibinadamu. Kwanza, tuna mpango wa wakati ulio tajwa. Mara mbili tu kwa wiki tunakutana kwa video siku kwa kila siku. Kwa sababu ni kujua kuwa kila mtu ana maisha yake, familia yake na muda wake wakimya. Hakuna jaribio la haraka bali kazi inayoeleweka na kwa mapumziko. Tumia zana rahisi barua pepe kwa mambo ya kudumu programu ya kumbukumbu kwa kazi na simu kwa mambo ya dharura tu. Lakini muhimu zaidi huwa tunaweka kanuni moja. Tuseme ukweli hata ikiwa ni ngumu kwa sababu bila uso uaminifu ndio unao tuunganisha. Pia kila mmoja ana jukumu lake na hakuna mtu anayefanya kazi ya mwingine. Tunajali kazi si idadi ya saa na ikiwa mtu amechoka ana haki ya kusema nitarejea kesho na hatuta wahukumu. Lakini zaidi ya zana mimi huwa ninahitaji kusikiliza kile ambacho hakisemi je, rafiki yangu anasema niko sawa lakini sauti yake inaonekana uchovu nisemaje? Unahitaji msaada. Mara nyingine pia tunatumia dakika tano za kila mkutano kwa kuzungumza kama marafiki. Kusema habari za nyumbani ama umekula. Hilo halipatikani kwenye ripoti. Lakini linatupa uhusiano ambao hutengeneza kazi nzuri kwa ufupi kazi ya mbali haifanywi kwa teknolojia bali kwa moyo wa watu wanao jali kwamba wengine wanapitia kila siku.

Sijaweka neno siri kwa maneno ya kawaida kama moja, mbili, tatu, nne, tano, sita au jina langu kwa sababu maisha yangu ni zaidi ya urahisi. Badala yake, ninatumia sentensi fupi ambayo inanikumbusha kitu cha maana kama mama alinipa chai asubuhi elfu mbili na kumi. Kisha, nifanyaje mchanganyiko wa herufi, tarakimu na ishara kutoka kwenye sentensi hiyo. Mtu mwengine hawezi kuelewa, lakini mimi ninafurahi kila mara ninapo itumia. Kwa sababu inanikumbusha wakati mzuri. Pia sina nenosiri moja tu kwa mambo yote. Kwa akaunti muhimu kama benki au barua pepe nina nenosiri tofauti kabisa lenye urefu wa angalau herufi kumi na tano. Na kila mwaka mimi huwa ninabadilisha. Si kwa sababu nilidhani nimemkosa. Bali kwa sababu usalama haupiti kwa upole. Bali kwa subwira na utulivu. Ninafanya zaidi kama vile sija ruhusu simu yangu kuhifadhi nanosiri kwa ajili yangu. Sijatumia ninenua tena kwenye vifaa visivyo vyangu. Kwa akaunti muhimu nimea amilisha udhibitisho wa hatua mbili hata kama unahitaji muda zaidi lakini zaidi ya teknolojia ninaamini kuwa usalama unaanza moyoni. Hata kama sitaki kusimulia siri yangu kwa rafiki basi tu sita iweka kwenye screen bila kujua thamani yake. Kwa ufupi, ningependa kusema kuwa neno siri langu si ki lpande cha herufi. Bali ni mshauri wa kimya ambaye ananisimulia. Uangalie, uaminifie na usijali urahisi.

Sijapenda chakula kwa sababu ni kitamu tu, bali ninapenda chakula kinachonipa hisia ya nyumbani. Kwa mfano, sukuma wiki iliopikwa pole pole na mafuta ya nazi na ugali mkali wa mahindi. Hilo si kitamu kwa mtindo wa asili au sukari, lakini lina ladha la bidii, uzalendo na upole wa mama. Kila ugongo unahadithi, washamba, wajua, wamikono iliopiga kwa subira. Ninajua kuwa chakula chaleo kilicho tengenezwa kwa haraka kinaweza kuwa kitamu lakini hakina roho. Lakini chakula ambacho kilicho chaguliwa kilicho pikwa kwa makini na kucholewa kwa furaha hilo ni dawa ya moyo zaidi kuliko tumbo mara nyingine ninakula matunda ya asubuhi maembe ndizi au tanjerin na sina haja ya kitamu zaidi kwa sababu asili yake inatosha. Na bila shaka, ninapenda vitunguu vya moto au viazi zivilivyochozwa kwenye moto wakuni. Si kwa sababu ni kali, bali kwa sababu inanikumbusha utotoni. Wakati chakula kilikuwa sawa kwa wote. Kwa ufupi, ningependa kusema kuwa sijatafuta kitamu kwa ajili ya ulahala. Bali ni chakula kilicho nipatia amani, hata ikiwa ni rahisi tu. Kwa sababu chakula bora sikile kinachowautia ulaya bali kile kilachopatikana tabasamu baada ya kula na mapumziko badala ya kula.

Sijawahi kuambia wenzangu usiogope kwa maneno tu, bali ninajitahidi kuwa mahali ambapo wanaweza kupumzika bila kusema neno. Mara nyingine, ni kwa tabasamu fupi tu, hata kama siko furaha sana, kwa sababu ninajua kuwa tabasamu moja linaweza kuwa nuru kwa mtu alie kushakupotea katika giza. Pia, nikiona rafiki yangu amechoka, mimi huwa siulizi, unahitaji nini? Nashirikiana. Ninaleta chai bila kumuambia. Ninampa nafasi ya kimya bila kumuuliza kila kitu. Au nikimuambia niko hapa, hata ikiwa utasema tusawa. Ninamuonyesha kwa vitendo, vitu hivi. Ya kwanza ni kusikiliza bila kumkatiza. Ya pili ni kumsahau makosa yake ya jana. Ya tatupia ni kumkumbuka jina lake kwa sauti ya upole. Mara moja, rafiki yangu alipoteza kazi. Hakusema chochote. Basi, tu aliketi. Nilimtembelea nyumbani. Tukala chakula kilichopikwa nyumbani. Tukacheza mpira wakikapu usiku, sikuwa na suluhisho. Lakini nilikua tayari kuwa pamoja nae. Kwa kweli, kuwa tia moyo wenzako haipiti kwa maneno ya kuvutia, bali kwa kuwa imara wakati wao wana potea nguvu. Kwa ufupi, mimi sija jaribu kuwa nuru. Bali ninajaribu kuwa ardhi ambayo wanaweza kusimama juu, hata wakipigwa na upepo.

Nikitaka kujikinga katika jua kali, kwanza mimi huwa ninafanya kazi nje, nikivaa kofia yenyo upana, siku wa mtindo, bali kwa utulivu. Pia, ninavaa nguo zenye mkono mrefu, hata ikiwa ni joto, si kwa sababu nimechagua kuwa mwenye joto, bali kwa sababu ngozi yangu inastahili kuhifathiwa, kama kitabu cha kale. Ninafanya kazi mapema asubuhi ama jioni. Siku zote za jua kali, mimi huwa ninasubiri mpaka jua litokee. Kwa sababu najua kuwa hakuna kazi ambayo inahitaji kufanywa kwa gharama ya afya yangu. Pia, ninaweka maji karibu nami. Siku wa kunywa tu, bali kwa kuyapumzisha uso wangu mara kwa mara. Na kila mara ninapopumzika chini ya kivuli, sina wasiwasi wa kuchelewa. Kwa sababu mwili wangu ni rafiki wangu. Si zana ya kazi mara nyingine pia nikiona watu wakienda nje bila kujikinga huwa ninagopa kuwaambia je una maji. Au kuna kivuli pale. Si mimi huwa siwasimamii. Bali kwa huwa ninakuwa sehemu ya jamii ambayo inajali kila mmoja wake. Kwa ufupi siogopi jua. Lakini namheshimu kama mwalimu ambaye ananiongeza nguvu na pia anyenitaka niwe mwaminifu.

Sijawai kufanya yoga kwa mtindo wa studio au mafunzo wa kimataifa, lakini ninafanya vitendo vya yoga bila kujua. Kila asubuhi, kabla ya chai, huwa ninasimama nje kwa dakika tano. Nipumue kwa utulivu, nikiruhusu hewa iingie kwenye mwili wangu kama nilivyo tiririka kwenye mto. Kisha, nipumue tena, pole pole, bila haraka. Hilo si yoga kwa jina, lakini ni sala ya mwili na pumzi. Pia, ninajisikia akili yangu imejaa kelele, nifanya kitu rahisi, nikiketi chini ya mti, mikono yangu ya juu ya goti, na macho yangu yafungwe. Si kwa sababu ninajua vitendo vya yoga, bali kwa sababu mwili wangu unahitaji nafasi ya kusema, niko hapa. Mara moja, nilisoma kuhusu wa sana ya yoga, na nikagundua kuwa baadhi yake zinazingatia amani ya moyo, si nguvu tu za mwili hilo linanisaidia kuelewa kuwa kwa kuwa kila mara haikuishi kwa misuli tu bali kwa uwezo wa kupumzika bila wasiwasi. Lakini sijafanya yoga kwa ajili ya picha au kujivunia mimi huwa ninajaribu tu kuwa tayari kwa maisha kwa mwili kwa akili na kwa moyo kwa ufupi hata kama sikutaja yoga ninafanya kazi ya yoga kila siku kumsikiliza mwili wangu na kwa kumpa nafasi ya kupumzika.

Tabia ni liopenda zaidi kwa wengine ni uwezo wakusikiliza bila kujihisi vibaya. Si kuhusu kuzungumza vizuri kuwa mwenye pesa au kuwa mwenye jibu la kila kitu. Ni hilo ya watu wanapokaa kimya na kumsikiliza mtu mwingine bila kumkatiza, bila kujaribu kujitokeza, bila kusema nami nimepitia hiyo. Pia, ninapenda upole wakibinadamu. Mtu anayekupa nafasi kwa mlango anayekushukuru kwa kisima cha maji au anayekukumbuka jina lako hata baada ya miezi hayo hayana bei lakini yanatupa dhamani kubwa na bila shaka, ninapenda uaminifu wakimya. Mtu ambaye hajui kusema maneno mengi lakini anajua kuwa hata kufanyia yale alivyo wa ahidi. Hata ikiwa nikutoa kikombe cha chai tu mara nyingine, mimi huwa ninaona tabia hizi katika watoto, wanapo kutezama kwa makini, wanapo kucheka bila sababu, ama wanapo kupa kitu chao bila kusema neno. Hawajui, lakini wanafundisha kwamba maisha bora hayana kelele, bali pia ina uzito wa utulivu. Kwa ufupi huwa sifikiri kuhusu tabia nzuri kama vitu vinavyofanya mtu aonekane vizuri bali kama vitendo vya kwandani vinavyofanya mtu mwingine ajiweke salama.

Singesherehekea mwaka mpya kwa kelele za moto vyuma vya giza wala kusoma orodha ya malengo mpya. Badala yake huwa ninafanya siku hiyo kuwa kimya ya kumbukumbu za matumaini. Usiku wa mwisho wa mwaka huwa ninasoma mambo mawili tu. Nilicho shukuru hata kama ikiwa ni nimepata chai nzuri au nimejisikia tabasamu la mtoto. Nilicho samehe kwa watu wengine na mimi mwenyewe. Kisha huwa ninafunga karatasi hizo nikizificha kama barua za siri. Si kwa ajili ya kutizama tena bali kwa ajili ya kuwacha yale yote nyuma na kwa amani. Mwaka mpya mimi huwa ninaanza kwa kutembea mapema asubuhi bila simu bila mpango. Huwa nasikiliza sauti za ndege, upepo na watu wanaoanza siku yao kwa amani. Kwa sababu mwaka mpya haupiti kwa maneno, bali kwa pumzi za kuuanza. Hakuna chakula cha pekee, hakuna nguo mpya, bali tu chai, familia na kimya cha kujifunza kuwa tayari kwa kitu kipya. Kwa ufupi, huwa sifanyi mwaka mpya kuwa tamasha, bali huwa ninafanya kuwa mlango wa kimya uliotangulio kwa subira na matumaini.